Napendelea mfumo wa Android, sana sana Samsung, napenda urahisi wake wakubadilisha mipangilio, kutumia programu mbali mbali, na upatikanaji wa simu nyingi kwa bei tofauti. Pia nahisi unanipa huru zaidi, wakufanya mambo ya, ama mambo kwa mtindo wangu, jambo linalo nifanya nijisikie huru na kuridhika ninapotumia simu yangu kila siku.

Binafsi, napenda kucheza ngoma kwa kiasi. Huwa nafanya hivyo nikisikia muziki ninaoupenda au nikiwa na furaha. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru, huniongezea nguvu, na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa njia ya kufurahisha.